Na kusema kweli, mimi ni mtu ambaye nimefurahia sana kutembelea mandhari ya baharini. Kwani baharini kuna uzuri mwingi sana, unaotokana na huko. Pale, akiiwapo hujawahi tembelea baharini kwa kweli, jua kwamba kuna kitu cha spesheli ambacho umekipoteza maishani. Baharini ni pahali ambapo unapokwenda unajiskia kwamba umepumzika akili. Hivyo, mimi hupenda sana kufurahia mandhali ya hapo baharini siyo tu kujipumzisha akili, bali pia kwa jinsi ambavyo ya mandhali huwa ya kuvutia pale baharini, ukiangalia maji unaona kwa hivyo, maji ni ya bulu Hii ni mandhari ambayo huwa ni ya kufurahisha kila mtu ambayo anayekwenda huko Hivyo, ningetaka kusema kwamba naam mimi napenda sana kwenda baharini na nimewahi kuiona kwa macho yangu mimi mweyewe kwani si kuona tu Bali nimeshiriki katika shughuli nyingi za bahari Nimeeza kuhusika kama mvuvi Kuna wakati ambapo muhula walikizo Mimi hasa huenda kwenye ufuo wa bahari ili kuweza kufurahia mandhari na kuweza kujipumzisha akili kuweza kutoa msongo wa mawazo ambao kwa wakati mmoja au ule mwingine ulikuwa unanisumbua Hivyo mimi ni mtu ambaye nimekuwa na wakati mkubwa sana wakufurahia mandhari ya baharini na hivyo siyo tu kufurahia mbali nimekuwa na wakati mwema sana wakuwa mimi nimeshiriki katika shughuli za baharini Hivyo naposema kwamba nimeuwona bahari iyo situkuona Nimeeza kushiriki katika kazi za baharini Nimeeza kushiriki katika hafla mbali mbali ambazo huweza kutekelezwa baharini Hivyo, misimu simu mkijana katika bahari Mimi ni mtu ambaye nimezoea kuona shughuli nyingi za bahari nimezoea kufanya shughuli nyingi baharini Hivyo, ninaposema kwamba nimeeza kutekeleza shughuli za baharini inamaanisha kwamba nimeeza kuona, nimeeza kutazama na nimeeza pia kushiriki Ukiangalia, hapo baharini pia kuna changamoto Iwapo utaandamana na wavuvi ambao huwaamini na uwe uhalisia wako ni wajinsi ya kike fulani Hivyo, inaeza kutia kwenye hatari Kuna wavuvi ambao si wa kuamini wanaeza kukulazimisha iliwaweze kukunajisi Hivyo, pale ambapo unapokwenda kwenye bahari jua ni akina nani ambayo mnaeza kusukumana nao Najua jua kila mtu ambaye ako kwenye boti ambayo mpo Hivyo ni vyema sana kufurahia mandhari ya baharini Lakini jipime jua kila mtu ambaye yupo uko naye Sio kila mtu ambaye hukuandama kwamba niye rafiki la hasha wengine hukuandama iliwaweze kuchukua kitu ama vitu maalum kutoka kwako Hivyo ni viandi kwako uweze kutambua jinsi ambavyo utakavyoweza kukabiliana changamoto za baharini na kwa kweli, mimi nimetembelea bahari Nimefurahia mandhari na nimejishukuru sana.